Naam napenda kuendesha baiskeli Kwa sababu, baiskeli ni mbinu moja ya kufanya mwili unyoroke halafu, baiskeli ni kaa tena kufanya mazoezi na baiskeli inahusu mwili mzima, sehemu tofauti tofauti za mwili. Napenda kuendesha baiskeli yangu wakati kuna nyesha. Kwa sababu Unapata huo wakati mwili hauhisi joto, unajihisi, upepo ni mzuri na hewa ni safi, inakupa ile hamu ya kutaka kuendesha baiskeli. Baiskeli imenisaidia sana hasa katika kukuza talanta na hasa katika kujenga mahusiano mazuri baina yangu na rafikizangu. Kuendesha baiskeli imekua jambo la muhimu sana katika maisha yangu na ningependa kukuza hiyo talanta kwa sababu imeniwezesha kutembea mahala pengi na nimeweza kupata malipo ambayo si machache kutokana na kuendesha baiskeli.

Na mimi hupiga kura kwa sababu ni mefikisha miaka ya kupiga kura. Alafu sababu nyingine inayonifanya niweze kupiga kura ni kwa sababu nisipopiga kura wale viongozi ambao watateuliwa na watu tupate hawaniridhishi mimi mwenyewe nitaanza manung'uniko. Nikisema huyu hafai kufanya hili, nikisema huyu hafai kuwa katika sekta fulani. Kwa hivyo ni muhimu sana kushiriki hakiyako ya kupiga kura, kila wakati mushiriki katika kupiga kura yangu kuchagua yule kiongozi ambaye nayetaka anisimamie. Kupiga kura inasaidia watu kupata misaada mingi wakati jinalako linaandikwa pale kwa mtandao, wanaangalia kana kwamba na uwe mtu akona cheti chake cha kupiga kura. Sasa unapata kama ni kuandikwa katika kazi za county, wanaangalia unatoka county gani, sikuhizi, imekua hivyo, unaweza kupata fursa ya kushiriki kupata kazi ama kutekeleza jukumu mahala fulani kutokana na ile kura yako ambayo uko nayo. Kwa hivyo, napiga kura na ninasema ni haki yangu kupiga kura kila wakati na sita choka kupiga kura.

Ninapozungumzia swala la kupumzika baada siku ndefu. Napenda sana ninapotoka kazini baada ya siku ndefu. Ninatembea hadi nyumbani ili mwili uweze kusikia vizuri. Kwa sababu, unapata mwili umegandamana wakati umeketi sana kwa kiti. Ninahakikisha ya kwamba, hatua ya kwanza ninayofanya ninapotoka ofisini. Natembea kwa miguu ndipo niweze kutumia dakika kama ishirini hivi kufika katika nyumba yangu. Nikishafika pale chumbani kitu cha kwanza ni kuingia pale kwa bafu kuoga na kutoa zile nguo chafu na kuzieka kando na kuvaa nguo safi naingia pale jikoni ninaandaa chakula cha jioni, nahakikisha hicho chakula kikona madini yote ili unapokitumia, unapata kila kitu katika mwili wako. Nikishamaliza kukila, ninaenda jikoni narudi tena, nasafisha vyombo vyangu nahakikisha kila kitu jikoni ni kisafi. Kila mahali katika sehemu ya nyumba iko sawa kwa sababu, hii hali ya kuenda kazi na kurudi ni mtindo wa kujirudia na mtu usipojipanga, utajikuta uko katika hali tatanishi ama wewe mwenyewe hujui ni kipi ukifanye ni kipi ukiache. Baada ya hiyo kazi na naenda pale sebuleni na familia yangu tunajumuika pamoja kwa kusali na Tukishamaliza kusali, nahakikisha kila mtu amenyorosha mwili wake vizuri tumesaidiana, tumefanyiana masaji. Tukishamaliza, tunaingia kwa kitanda na tunalala Tunakula mapema sana na tunahakikisha kwamba kila mtu amelala katika muda wa saa tisa. Kwa sababu watoto wanapoenda shuleni kama walilala wakati muda ambao si mzuri unapata, matokeo yanakuwa duni ata kwa mtu mzima, usipopata usingizi wa kutosha, inakuwa ni pigo kubwa kiafya ama pale kazini. Unajikuta haufanyi kazi vyema.

Napenda kuvifanya vyote kuandika kwa mkono na kompyuta lakini sana sana ile kazi ambayo nafanya siku hizi natumia kompyuta sana. Kwa sababu kompyuta imekuja kurahisisha mambo unapata kuandika kwa mkono. Kuna herufi zingine ambazo unazipata umezisahu lakini kompyuta unapoandika pale kompyuta yenyewe yatoa makosa yale majina ambayo umeandika vibaya. Kwanza kitu ambacho mimi hufanya, ninaketi chini nafikiria, ninaandika kile ambacho nakitaka, ndiposa nachukua kompyuta angu naanza kurudia kuandika yale maneno kwa kompyuta. Kwa sababu kitu cha kwanza, maandishi ambayo yak katika kompyuta, hayatapotea kwa urahisi bora, uweze kuandika na uweze kuyatuma katika barua pepe, uyaeke pale, nipo uweze kuyatumia, huko mbeleni. Maandishi yaeza mwagikiwa na maji Bahati mbaya karatasi yaeza raruka Ama mtu anaeza itumia ama arushe Lakini kwa kompyuta ni ngumu kufuta pengine mtu afanye hivo kimaksudi Kwa hivyo napenda kutumia mbinu zote Kwa sababu zote ziko na manufaa yake kivyake.

Kwa masaa kawaida nikisha maliza kazi yangu ya kila siku mi hulala kwa masaa tisa kwa siku. Usingizi ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Usipopumzika ya kutosha, we mwenyew waeza jikuta umepatwa na magonjwa ambayo yametokana na wewe mwenyewe kukosa kupumzika ama we mwenyewe kujitakia yale makosa yakufanye Kwa hivo nahakikisha ya kwamba kwa kawaida nimepumzika kwa masaa tisa na mchana baada ya chakula cha mchana napumzika kwa dakika ishirini ili akili ieze kutulia na kile chakula ambacho nimekitumia kiweze kutulia tumboni vizuri kabla nianze kufanya kazi kwa sababu saa zingine ukisha kula chakula chako uanze kurukaruka unaanza kuwa na dalili za kuhisi kutapika. Kwa hivo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba mtu amepumzika kwa katikati ya masaa manane au tisa ama ikiwezekana mtu apumzike zaidi kwa kuwa mwili, mwili si ka kompyuta, mwili unahitaji mapumziko na mwili jinsi utakavo uonyesha hivo ndio utakua. Kwa hivo ni vizuri utunze mwili wako mapema na mapema ukiwa katika umri mdogo ili usije ukajikuta ukiwa na matatizo wakati umezeeka.

Kujitunza ni swali ambalo ni kubwa sana wakati inaongea kuhusu kujitunza, yaeza kuwa najitunza kiafya, kiafya ninaeza sema kisura, napojitunza pengine kufanya mazoezi, ninapojitunza kuangalia kile ambacho ninakula, ninapojitunza naangalia navaa nini, ninapojitunza ninaangalia nafaa nitembee mahala fulani. Kwa hivo jambo la kujitunza ni liko na maudhui tofauti, tofauti ambayo kila mtu ako na venye anajitakia yeye mwenyewe, aweze kuwa anajitunza. Kwa hivo mimi kitu cha kwanza ambacho mi ukifanya kujitunza kila siku ikiwezekana nafanya mazoezi kwa dakika ishirini, nieze kusaidia moyo wangu, uweze kugonga vizuri kupunguza mafuta ya mwili na kufanya akili ifikirie vizuri. Napo jitunza nahakikisha ya kwamba sivitumii vile vyakula ambavyo vinafanya mwili uaribike, vyakula ambavyo vinanene vyafanya mtu anenepe, ata kama unakula kidogo. Nahakikisha nimekula vyakula ambavyo viko na madini yote na ambavyo avijajaa mafuta na vyakula ambavyo ni vya shamba bila kuekwa madini tofauti tofauti ambayo si mazuri maishani. Napojitunza naongewa kwa kuwa mi ni mwanamke nahakikisha nimesuka nywele zangu ni vizuri zinaonekana vizuri nimeziosha na ni safi kwa kila wakati nisije nikanukia watu jasho kwa sababu wingi wa nywele kichwani wapata joto jingi ndo ilo nalo kichwali laanza kunuka jasho. Najitunza tena uso wangu nahakikisha nimejipaka mafuta mazuri, uso wangu nimetumia mafuta ambayo hayataniletea itilafu. Kwa hivo napenda kujitunza sana kwa mbinu nyingi nyingi na kuyatumia matunda na mboga kwa wingi na kuwa na mausiano na mazungumzo mema baina yangu na watu. Na hatimaye siezi kosa kumsahau mungu najitunza vizuri kwa kuomba mungu anielekeze katika maisha yangu kwa kuwa binadamu unapojiamini we mwenyewe mambo uenda murama na wakati mambo yameenda murama ndo unaanza kukumbuka kweli ningeambia mungu aniongoze katika isafari kwa hivo najitunza kwanza kwa kuhakikisha kwamba nimeomba mungu awe pamoja nami atembee nami aweze kunisaidia wakati maisha yanakuwa magumu.

Anapo zungumzia kuhusu jua kali. Jua kali ni ngumu sana kujua litatokea wapi unaweza toka asubui wakati mawingu yamo juu hujui kama ubebe mwavuli ama ujipake mafuta ambayo atakuzuia wewe kuchomeka na jua. Lakini kweli mimi huwakikisha kwamba nimejikinga vyema na juakali. Kitu cha kwanza ambacho mimi hukifanya nikona mafuta speciali ambayo najipaka wakati jua linapo tokelezea hata likijaribu kunichoma aliwezi haribu sehemu yangu ya ngozi ya sura. Tena wakati wa jua kali na hakikisha kwamba nikona mwavuli wangu ni najikinga kwa kuwa saa zingine jua waezapata linakuchoma na linaweza kuharibia ngozi yako kabisa. Tena napo jikinga na jua kali na hakikisha kwamba nimetumia maji wakati umekuywa maji mwili umejaa maji hata wakati unapo tembea umeishiwa na nguvu yale maji ambayo uliyakuywa na jasho likatoka unajirudishia wewe mwenye nguvu kwa mwili. Kwa hivo, kujikinga na jua ni kujikinga kwa mbinu tofauti na kujikinga kimwili kulingana na venye mtu mwenyewe anajitakia kwa sababu si kila mtu anapenda dhana ya kujikinga dhidi ya mvua lakini ya jua kali. Lakini kwangu nahakikisha kwamba nimejikinga vyema kama nikutembea barabarani ninapita ambapo mahali ambapo kuna miti na mahali ambapo kuna majumba ambayo yameshikana napita hapo katikati ili nisije nikajikuta nimeharibu sura yangu ambayo ni uso.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni ule wakati ambapo niliweza kujishindia shahada yangu ya umaarufu kutoka chuo cha Nairobi shahada ya mwana kriminolojia ilikuwa ndoto yangu na hamu yangu kwamba siku moja ntarudi shule nijifunze niweze kujilipia niweze kujilipia shule niweze kusoma. Nashukuru sana kwa sababu iyo ndoto iliweza kutimia ijapokuwa kuna changamoto kupata kazi lakini ilo ni tukio muhimu kwa sababu lili ata babangu mzazi alitoka pale nyumbani na ni mtu ambaye ako na miaka akakuja kushuhudia pale ambapo nimehitimu masomo yangu wakakuja kuniletea mapambo na kunisifu na kuniambia kwamba nimejaribu kufanya lile jambo kwa umakini. Kwa hivo, napo kumbuka lile tukio, moyo wangu unajiambia kuna siku ambayo tena, mungu mwenyewe ataniwezesha naweza kupata kazi nzuri, nieze kutumia ile certificate ambao nilipata kutoka chuo kikuu kufanya mambo makuu kwa watu wenzangu.

Naam napenda kuvaa kofia na hii kofia wakati ninavaa ninahakikisha kofia nimeivaa kulingana na msimu ama lile vazi ambalo ni mevaa siezi ata kaa napenda kuvaa kofia, si ati naiona kofia ndo ile pale nachukua naanza kuivaa nahakikisha kwamba nimeivaa kulingana na mahali ambapo ninaenda. Haswa wakati kuna jua kali kofia yaeza kuzuia jua likiwa kali sana linaharibu uso wako unapata unachomeka katika sehemu ya pua, sehemu ya sikio, sehemu karibu huku na mdomo kwa mashavu. Kwa hivo napenda kuivaa kofia kwa sababu inanizuia dhidi ya jua kali, alafu kofia kuna vile ambavyo ukiivaa inakutoa ukiwa sura mzuri sana. Na tena napenda kuvaa kofia kwa sababu ikona maana yake fiche ambayo mtu haezi fafanua zaidi na zaidi akiwa peke yake lakini inahitaji wale wazee wa kitambo waweze kutuelekeza na watuelezee zaidi jinsi maneno mingi kuhusu kofia na mimi ninaipenda kwa sababu mtu anapozeeka hapo ndipo anaanza kuvaa kofia ishara ya kwamba maisha yake humu ulimwenguni ametimiza lile lengo ambalo lilimleta huku.

Kazi ya nyumbani ambao nachukia kusema kweli ni kazi ya pale shambani. Unapokua nyumbani alafu una ambiwa. Ubebe jembe uende shambani ukalime kutoka asubuhi hadi jioni ndio uweze kurudi. Uweze kupata mama amekuandalia chakula kitamu nachukia kazi ya shamba. Tena upate shamba haliitoi mazao mema. Upate hilo shamba liko mbali na nyumbani. Unajikuta unafaa kurauka asubuhi ndio uweze kufika pale kwa wakati unaofaa isitoshe unaeza tengeneza shamba lako vizuri utoe magugu upande chakula na wakati kiko tayari kuvunwa watu wanakuja wanaingia pale shambani wanakuibia nafaka yako ama vile ambavyo ulikuwa umejitayarisha. Kwa hivyo inafanya nichukie hilo jambo sana kwa sababu sipendi kufanyia watu kazi ambao wao wenyewe hata ukijaribu kuambia mtu ninaumwa na kichwa naomba unibaie dawa ya kutoa uchungu mtu hawezi jitolea kukufanyia ile lengo ambalo uko nalo moyoni mwako.

Naam, napenda kula popcorn. Sana kwa sababu popcorn kuna vile ambavyo inakutolea ile hamu ya kitu fulani. Napotumia popcorn kama ninahisi njaa, nikishamaliza kuikula ni tena niombe maji niyanywe, unapata imenitolea ile hamu ya kutaka kukula kitu fulani kwa tumbo. Tena popcorn ni nzuri sana kwa sababu wakati ume unapitia hali ngumu haswa kaa mtu mzima, tumbo alisagi chakula vizuri, unashindwa kuenda katika chumba cha kujisaidi, unapotumia popcorn na uyanywe maji yako vizuri kwa hakika. Tumbo lako lafunguka na wajikuta ukienda msalani kutoa ule uchafu ambao unakusumbua popcorn napenda kuila wakati wowote bora iweze kuandaliwa vizuri na isiekwe sipendi popcorn imeekwa sukari mara asali napenda tu popcorn ya mafuta na chumfi na imepikwa vizuri iwe iko na ile ugumu kutafuna unasikia kweli hii popcorn haijaungua na n itamu napenda popcorn sana.

Wazo zuri ambalo limeni kujia akilini atanapoongea saizi jinsi ambavyo nitakavyopata pesa niweze kufungua bekari dukalangu kubwa la bekari la kuoka mikate keki zaina nyingi na niweze kuf ku kuwafunza wale ambao hawajiwezi katika jamii ilo wazo limekuwa likinija kwa akili yangu si ati nimeanza leo kutoka uko mwanzoni. Naomba sana mwenyezi Mungu aweze kunielekeza aniongoze niweze kufungua ile bekari yangu na ieze kuwa ya maana Kat kwa kila mtu nisiweze kufungua tena nianze kuwauzia watu kwa kwa garama ya juu ama nianze kuitisha pesa nyingi ambazo si halali. Nam ilo ndilo wazo ambalo limeni kujia akilini na jiuliza ilo duka, nitalipata wapi, vifaa, nita vinunua wapi, sina pesa, sina nini, lakini na amini kwamba mwenyezi Mungu ipo siku ataniwezesha ili ilo liweze kuwa kweli ni ukweli na nimeweza limeweza kutimi.

Napo ongelelea kuhusu mchakato kazini ni vyema kusanyika na wale ambao tunafanya kazi pamoja, tunaketi chini tunakubaliana pengine kwa wiki, tunafaa tukutane tuwe na lengo fulani. Kwa hivyo unapo ongelelea mchakato kazini, tunahakikisha kwamba katika huu mkutano tumenunua vinywaji na vitu ambavyo tutasaidiana kuvitumia ama kuvila katika ule mkutano wetu. Kwa sababu husipoboresha mchakato vizuri kazini utakuta mnapigana, tunapoenda pale katika mkutano, tunongelelea mambo mengi ambayo ya natuhusu, sisi kama kampuni nini ambalo lina turudisha nyuma, tunahakikisha ya kwamba, tunafanya kazi kwa bidii kujiepusha na mambo ambayo si mazuri. Kwa hivyo tunakaa chini, tunaangalia hili na hili nlinafaa linafwe hivi, saa ngapi na wapi, ili kuweza kuachana na mambo mingi ambayo yanafanya watu pale kazini kusiwe na matunda mema ama mazao mema ama kufanya watu wakue bora katika kazi ya makampuni fulani.

Naam napenda asali kwa sababu asali iko na umuhimu wake katika mwili wa mtu tena asali ni chakula ambacho kimetengenezwa na nyuki na nyuki wanapoitengeneza ile asali unapata kwamba hawa wanyama hawatumii chakula kibaya ambacho ukila ile asali yaeza kuletea madhara katika mwili. Asali inanipa nguvu hasa nikiwa na homa nakoroga asali kidogo katika kikombe changu cha maji moto naitumia asali kwa sababu asali iko na manufaa mingi katika mwili wa binadamu na kaa mtu hajui utakuta akisema sfadhali kuweka sukari kuliko asali. Lakini asali hata ni dawa ya kifua na mafua yenyewe bila kuongezwa viungo vingine.

Nyama ambayo napenda zaidi ni nyama ya kuku. Kwani napenda nyama ya kuku? Nyama ya kuku ikona ladha nzuri alafu mifupa yake si migumu kutafuna na inaiva kwa wepesi sana. Na nyama nyeupe ni nzuri hata kulingana na mawaidha ya daktari kuliko nyama nyekundu. Nyama ya kuku naipenda sana kwa sababu unapata umenunua kuku moja alafu unaeza andalia watu wengi chakula unapolinganisha nyama ya ng'ombe au mbuzi unapata nyama ya kuku ikona ladha mzuri ata wageni wakija pale nyumani kila mtu anatamani aeze kuitumia ile nyama ya kuku kuliko nyamba ya ng'ombe au mbuzi au samaki kwa sababu samaki ikona mifupa yaeza kunyonga kaa wewe hujui kuitumia ndiposa unapata napenda ile nyama ya kuku kwa sababu mfupa waushika, wauona ni rahisi kutafuna mfupa wenyewe ukona ladha nyama ikishaisha kutoka kwa huo mfupa na kuku haikuli vyakula vile vibaya hasa unaeza pata ng'ombe aliuma karatasi ambayo ilikuwa na kinyesi pale msituni na hicho kinyesi kiko katika mwili wake unapata ile nyama sasa unapokula ile nyama pengine ule mnyama alimea madudu katika tumbo lake, ndiposa naonelea ni vyema niweze kula nyama ya kuku kwa sababu ni tamu, maandalizi yake ni rahisi na ikona madini makubwa mwilini unapolinganisha na nyama ya ng'ombe.

Naam, napenda sana kupanda mlima. Hai, japo kuwa unapata saa zingine sina mtu wa kupanda naye mlima. Nimepanda mlima wa Ngong, nimepanda mlima wa Kenya, na nimetembea mahali ambapo kuna milima nyumbani. Ili niweze kunyorosha mwili wangu na nikutane na miti hewa safi ili nijihisi mwili vizuri. Naam, napenda kupanda mlima kwa sababu, mlima unapopanda pale juu inakusaidia uone kama nguvu zako za kupumua roho yako inagonga aje kwa sababu kuna watu wengi ambapo wanafika katika ile sehemu ya baridi pale juu ya mlima roho zao zinaaacha kupiga unapata mtu anapatwa na ugonjwa ambao yeye mwenyewe hakuwa anajua kwa hivo napenda sana kutembea katika milima kwa sababu ninapotembea milimani. Roho yangu imefunguka nafanya tizi niko katika mandhari mazuri napumua hewa safi najihusisha na mambo mengi ambayo singeyafanya nikiwa katika mahali ambapo ni tambarare. Kwa hivyo sana napenda sana kupanda milima kwa hiari yangu na mtu yoyote asinilazimishe na twende kaa kundi ili tuweze kujisaidia na kupenda nchi yetu iweze tukuze mazingira kwa sababu hapo ndipo watalii wanakuja wanatuletea pesa ili tuweze kujisaidia maishani mwetu.

Naam napenda kujifunza historia ni muhimu sana kujua mahali ambapo nilitoka na pale ambapo ninaelekea. Katika historia hasa kwa binadamu unapata binadamu alikua na mfano ule wa mnyama lakini wakati tunaposonga mambo yanabadilika saa hizo unasikia ati kitambo binadamu alikua anatembea kaa anainama lakini siku hizi mtu anatembea kama ako imara hakuna kitu ambacho kinamfanya ye ainame. Napenda kusoma historia kwa sababu unajua wazazi wangu walikuwa wanaitwa aje babu zangu, nyanya zangu, ndugu na kaka zangu ambawo binamu walionitangulia walikuwa wanaitwa aje. Katika kujifunza historia ujue kitambo walikuwa wanapika vyakula aina tofauti, tofauti kulikuwa na sherehe ambazo zilikuwa zinahakikisha kila mwaka zimefanyika. Kwa hivyo napenda kushiriki historia kwa sababu inanielimisha, inanifunza kuwa mambo mengi yafaa kuzingatiwa sana sana katika hiki kipindi cha mwaka elfu mbili ishirini na sita kwa sababu watu siku hizi wamependa mambo ya teknolojia, wamesahau mambo ya kitambo, hata wapata mtu, hata hajui nyumbani kunakaa aje, kama kuku inakaa sura gani, hata ngombe. Unapata watoto wako na woga na huo woga unakawata kuwaisha hata wakiwa wakubwa kwa sababu wakiwa wadogo hawakuelekezwa mapema ndiposa wakae wakijua watakuwa wanakutana na hao nyama na watakuwa wanafanya ile kazi bila ugomvi.